Napenda kuandika na pia napenda kuongea. Inategemea tu ni wakati upi ulio mwafaka kwa mfano. Wakati mtu yupo mbali na sitaki kupiga simu mimi huwa naandika barua kwenye simu ama naandika barua pepe. Na wakati mtu upo karibu na muongelesha tu ila pia kama kuna wakati kelele haitakikani kama vile kwenye mkutano basi uwezi yongea itabidi umwandikie mtu na akasome ujumbe wako. Kwa hivyo.

Swali nzuri sana hili kuhusu kulinda mazingira maanake ni muhimu sana kuyalinda na kuyatunza mazingira yetu. Kwa upande wangu, mimi hupanda miti. Nihakikishe kwamba kuna miti ya kutosha na kuna miti ya kupanda iwapo miti mikubwa itakatwa. Hilo tutahakikisha kwamba mazingira yamelindwa kwa njia ile ya kizamani. Kando na hapo, mimi huondoa vifaa vya plastiki, makaratasi na vitu vyote vile ambayo huchafua mazingira na kuleta madhara.

Kwenye televishini mimi hupenda vipindi vya michezo. Vipindi vile wanavyosungumzia mambo ya michezo. Hapo utanipata nikisikiliza tena kwa makini sana. Manake mtu mimi ni mtu napenda michezo. Michezo kama soka, michezo kama mpira wa vikapu, voliboli. Mpira yote yani wakati iko kwenye televisheni mimi hufuatilia kwa makini nione timu yangu imechezaje. Halafu, nitafurahi hapo sana.

Maoni kutoka kwa wengine kusema ukweli ni kitu cha muhimu, na inafaa tujue kuamba maoni yanaweza kukujenga, iwapo ni maoni yale maoni mazuri. Lakini pia kitu cha muhimu kujua ni kwamba maoni haikulazimishi kufanyo chochote. Maoni ni maoni tu. Kwa hivo ukipewa maoni ni kwako wewe kuzingatia kama utayafuata ama utayapuuza. Lakini maoni isikufanye ukachukia mtu. Maoni ni maoni yake tu.

Aha, mimi napenda mziki na pia napenda kupiga chombo cha mziki kinachoitwa gitaa. Nikipata gitaa manake nina weledi mimi wa kucheza gitaa basi, nitaicheza vizuri sana. Napenda kucheza gitaa ile ya sauti kubwa ile inaitwa bass gitaa. Manake hiyo nayo ndio huleta mziki mzuri. Nikishikilia ile gitaa, aa, mwanangu utafurahi.

Mimi hulala mapema, na pia mimi huamka mapema. Namaanisha nini? Namaanisha mimi singoji jua lichomoze ndipo niamke hapana. Ifikapo wakati wa saa kumi na mbili asubuhi, basi mimi huwa nishaa chomoka kwenye nyumba, nimeanza shuguli zangu za siku. Na hivo hivo tena shuguli zango huendelea hadi jioni. Ni kirudi nyumbani, ni muda kidogo na familia na chakula. Kisha tena nilale muendo wa saa nne usiku.

Kiongozi mzuri, lazima awe na sifa nyingi tu, lakini sifa ya maana kulingana na mimi ni yule awe ana maono. Kiongozi yule ana maono, anaweza ambia wanaumfwata mahali wanakoelekea na kile wanafaa kufanya. Manake bila maono basi watakuwa wanatembea kama vipofu, wanafanya hili, wanafanya hili na wajui kesho watalifanya lipi, lazima maono ya wepo.

Siku yangu ya kuzaliwa, huwa haina tofauti kubwa na siku zingine, manake. Mara nyingi mimi huianza hiyo siku kwa kawaida tu, namka, naomba, naenda kazini, na shugulikia mabiashara zangu. Lakini badaye nikirudi nyumbani jioni, mimi huwa na shiriki, na jamii, na marafiki, tunakuwa na sherehe yetu. Basi na hivo siku inaendelea na inaisha vizuri.

Mimi hukaa hadi saa nne au saa tano siku ndiposa naenda kulala. Kwa nini? Mwanzo mimi hufika kwa nyumba mida saa mbili nikitokea kazini. Manake kazi zango ni nyingi sana. Basi kuanzia hapo nikisha kula chakula changu cha jioni, niongee na jamii kidogo, naenda kulala. Lakini kama ni siku nyingine ya weekend ambayo sijaenda kazini basi naeze kaa muda zaidi.

Najihisi kwamba wasilisho ni jambo la muhimu sana, manake hunisaidia kuelewa mawazo ya wengine na hisia zao kwa jambo hili ama lile. Pia hunisaidia kuelewa hisia zao kunihusu. Kwa hivyo, wasilisho husaidia kukamilisha mawasiliano na kunapokuwa na wasilisho, basi watu uelewana na watu hufanya kazi kwa pamoja zaidi.

Mimi, ni mtu ambaye napenda kucheza kandanda, yani mpira wa miguu. Au wengine huita soka. Mpira huu hunifurahisha sana. Nimeucheza tangu nikiwa mtoto, hadi saizi ni mtu mzima. Kando na kucheza hua nautazama, wanamichezo wanapocheza hapa karibu na nyumbani. Na pia kwenye runinga huko ninapotazama wale wa kimataifa. Unafurahisha sana.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati mimi huhakikisha kwamba nina ratiba. Ninapanga wakati kazi itaanza hadi wakati itakapoisha. Na ili nihakikishe nimefuata ratiba hii, huwa ninazuia vitu vyote ambavyo vinaweza kunifanya nipoteze mwelekeo. Kwa mfano nazuia kuongea kwa simu, nazuia kutazama runinga, au nazuia mazungumzo na watu wengine ili nimalize kazi kwa wakati.

Video za mtandaoni mimi utazama mahali pengi sana lakini mara mingi, mimi utazama pale mtandao wa YouTube. Mtandao huu unisaidia sana kuona video kutoka kwa watu mbali mbali kote ulimwenguni. Hauna kuzuia wala kufanya, usione hili wala kile. Pia kuna ile wanaleta matangazo moja kwa moja, na unaweza tazama runinga ya kutoka kokote duniani.

Ninaamini jamii yangu ni jukumu langu kwa hivyo sina budi kuwasaidia kila wakati. Najikakamue niwape wanalotaka hasa wanangu. Wanangu nahakikisha wana chakula, wana nyumba ya kuishi na wanapata elimu. Elimu iliyo bora ili wawe wanaweza kuwa watu wazuri kwa maisha yao ya mbeleni. Kwa wazazi, ndugu zangu na jamaa wengine, mimi huwasaidia kadri ya uwezo wangu.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi tena sana. Ni tabia nilianza utotoni. Kuchora ilikuwa moja wapo ya masomo tuliopewa tukiwa wadogo. Kutusaidia kukuza akili yetu na kutufanya kuwa na uwezo wa kufikiria vitu mbali mbali. Kupaka rangi nimeifanya ila siku wa sana lakini, pia napenda kuifanya.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni yale ya wanajamii kuweza kujitegemea kwa kila kitu wanachohitaji. Waweze kupata chakula wanachohitaji, masomo kwa watoto wao, afya nzuri kwa wao wote na waweze kujikimu kwa vyovyote vile. Na maanisha nini? Nasema wanajamii wawe na fedha zakutosha kwa mahitaji yao, wasiishi maisha ya shida.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Tanzania. Sana sana upande ule wa pwani. Manake kule kuna visiwa kama pemba na zanzibari. Sana sana ningependa kutembelea pemba. Manake nasikia kuna upepo mzuri kule harufu ya karafuu kuna vutia. Manake sasa ikani fanya ningependa kutembelea pemba ilioko nchini Tanzania.

Naam, ningependa kupigia picha mimi. Nake picha ninaamini, picha huleta ukumbusho, inahifadhi ukumbusho wa siku njema ama wakati mwema tuliokuwa nao. Ndio maana watu hupiga picha kwenye bichi, kwenye siku za raha kama harusi, na pia kwenye shida hata kwenye matanga, popote picha hupigwa. Mimi hupenda kupigia picha wakati wowote.

Kati ya wanyama wa kufugwa, ninayempenda na ninayetaka kumfuga ni mbwa. Maanake mbwa ni mrahisi wa kumfuga pale nyumbani. Kumlisha ni rahisi, nyumba yake ni rahisi kujenga. Na ni mnyama ambaye hana shida mingi. Istoshe, mbwa huleta usalama, mbwa husaidia kuwinda, na mbwa huzuia wanyama wengine waharibifu wakuje kwenye boma langu. Kwa hivyo, ningependa kufuga mbwa.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni mji wa Bethlehemu ulioko nchi ya Izraeli. Ni kwa nini? Ningependa kuona alipozikwa muanzilishi wa dini ya Kristo, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mariamu na Daudi. Wanasema alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hivo, kutembelea mahali alipo sulubishwa na kuzikwa ni jambo jema sana.